Ututoni nilipenda kucheza michezo na wenzangu na kutumia muda mwingi nje nilifurahia kukimbia kuruka kamba na kucheza michezo ya pamoja ilio tufanya kucheka sana Pia nilipenda kusikiliza hadithi na kujifunza ma mambo mapya shuleni na nyumbani utoto wangu ulikuwa nafuraha uliojaa michezo urafiki na ndoto za kuwa bora zaidi siku zijazo.

Sio kila siku lakini ninapopata muda, hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mabaya. Nina furahia michezo yenye changamoto na hadithi za kuvutia. Zinazo nifanya nifikirie kupanga mikakati na kushirikiana na wengine mtandaoni. Kwangu, si burudani tu, bali pia ni njia ya kuamsha akili na kushughulikia changamoto kwa njia ya ubunuifu.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa njia tofauti. Wakati mwingine tunakula pamoja na kuzungumza. Wengine tunashirikiana kwenye kazi za nyumbani na kupika pamoja. Mara nyingine napenda tu kutembea nje, kufanya piknik na kucheza michezo ya ndani kama karata. Lakini zaidi ya yote ni wakati tunapokuwa pamoja, tukicheka, tukishirikiana mawazo na hisia zetu. Ndipo hapo napoona furahia kweli kweli kuwa ni familia yangu.

Ningependa kuanzisha kitu changu mwenyewe, labda biashara ndogo ya bidhaa au huduma inayowezesha watu kufurahia maisha yao au kujishugulisha na tatizo fulani. Kwa mfano, ningependa kitu ambacho kinaunganisha ubunifu na faida. Kitu ambacho kinanifanya nione matokeo ya kazi yangu kila siku. Lakini pia, najua kuanzisha biashara kuna hitaji mipango, subra, na kujifunza kutokia kwa makosa. Na hiyo ni changamoto ni inayofanya wazo hili kuwa la kuvutia.

Nimewai kushiriki mashindano marachache. Kwa kawaida huwa changamoto nzuri kwa sababu ya nani kamata nje ya mazoea yangu na kunifanya nijitahidi zahidi. Mashindano hufanya niwe namotisha na kuboresha ujuzi wangu na pia kunitoa nafasi ya kukutana na watu wenye mawazo sawa. Hata kama sitashinda, kila wakati furaha ni kujishiriki na kujifunza kutoka kwa wingine.

Mimi kwa kawaida nalala takriban masaa saba, hadi nane, kwa siku, napenda kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kwa sababu unanisaidia nishugulike siku vizuri. Nikiwa na nishati na akili safi, wakati mwingine, kama nina shughuli nyingi au nikipata mzigo mkubwa, usingizi unaweza kupungua kidogo, lakini kila mara najitahidi kurudi kwenye ratba ya kawaida ile afya yangu iwe fiti.

Mimi napenda zaidi kucheza michezo, lakini pia napenda kutazama baadhi ya michezo fulani, hasa ile ambayo ni ya kuvutia au yenye ushindani. Kucheza kunanipa furaha, changamoto na nafasi ya kujaribu mbinu zangu. Huku kutazama kuna nipa motisha na mawazo mapia ya kujifunza. Lakini kwa kweli mara nyingi napenda changamoto zote. Kucheza na marafiki, kisha kutazama michezo, yenye mvuto ili kujifurahisha na kujenga hisia.

Mimi ninapuanza kazi jambo la kwanza ni kupanga mawazo yangu na kuangalia ni vipi nitashughulikia kazi zangu kuufanisi siku iyo kwanza nakua na mukhtasari wa majukumu kisha nianze na ile muhimu zaidi au changamoto zaidi ili nipate nguvu za umakini wangu kwanza Pia napenda kuhakikisha kila kitu kipo tayari kama nyaraka, komputa au vifaa Ili kazi iende vizuru bila usambufu.

Mafunzo ambayo yananisaidia zaidi ni yale ambayo yalinifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto halisi. Kazini na kutumia ujuzi wangu kwa njia za vitendo. Kwa mfano, mafunzo ya usimamizi wa muda, mafunzo ya mawasiliano na yale ya kushughulikia wateja yamenisaidia sana. Yamenipa ujasiri ya kufanya maamuzi sahihi na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Na pia kunisaidia kuboresha utendaji wangu kila siku.

Mimi napenda zaidi mbwa kwa sababu ni wapenzi wa uaminifu na mara zote wanatoa furaha na nishati nzuri Lakini pia napenda paka Hasa zile zenye utu za kipekee na zile za kimya kimya zinapenda kukaa karibu na wewe Kwa kweli kila mnyama ana sifa yake na mimi napenda kushirikiana na wote kulingana na hisia na mazingira mbwa hunipaa ukaribu wa moja kwa moja huku paka wakinifanya nicheke na kukaa kimya karibu na mimi.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Kwango, historia siyotu hadithi za zamani, bali minjia ya kuelewa dunia, tunayoishi sasa na kujifunza kutoka kwa matukio za zamani. Napenda kusoma kuhusu tamaduni, viongozi, vita na maendeleo ya binadamu. Kwa sababu, kinanipa mtazamo mpana na kunisaidia kuelewa jinsi mambo ya livyokuwa na kwanini leo dunia ni hivi.

Ninapenda kusherekea siku kuu ambazo zina maana. Sio tu kusherekea kwa sherehe bali pia kushirikiana na familia na marafiki. Kwa mfano krismasi na mwaka mpya ni muhimu kwangu na kwa sababu ni wakati wa familia zawadi na furaha. Pia napenda siku za kitaifa kama siku ya uhuru kwa sababu zinanikumbusha historia na utambulisho wetu.

Ninapenda sana kwenda pwani. Kwa kweli kuna kitu chakipekee kuhusu upepo wa baharini. Sauti ya mawimbi na mchanga chini ya migu. Napenda kutumia muda kutembea kando ya maji. Kupumzika na kuangalia mandhari au hata kucheza michezo ya maji. Pwani ni mahali ambapo ninaweza kupumzika, kufurahia na kuunda mawazo nzuri na marafiki na familia.

Mara nyingi napendelea kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi inanipea nishati na kunifanya nijisikie fresh kwa siku nzima. Wakati mwingine, ikiwa siku imejaa shughuli, napenda kufanya mazoezi jioni ili kupumzika na kuondoa mafikira ya siku. Lakini kwa kweli, muda unaofaa zaidi kwangu ni asubuhi. Unapohisi hewa ni safi mwili ukaanza kuamka na moyo ukiwa tayari kushugulikia changamoto za siku.